Mimi ninapenda kufanya kazi na wengine maana nimejaribu kufanya kazi peke yangu, bado nimefanya kazi na wengine na nilipendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ninapata. Ukifanya kazi na watu wengine unakuwa mchangamfu, katika ile kazi mnazungumza, mawasiliano kisha unapata basi masaa inasonga mbio kweli kweli na kazi bado inafanyika na huo ndo utamu kufanya kazi. Mimi nimependelea kufanya kazi na watu wengine.

Ndiyo basi mimi umeme unapokatika mara nyingi huwa najipa shughuli nyingine na inabidi kama nilikuwa nyumbani nitoke hapo manake siwezi kaa bila umeme wakati wa mchana kwa hivyo itabidi niende nimetafuta mahali kuna umeme kama vile naenda kwenye town kwenye mji ambao uko karibu na mimi niweze kuchaji simu yangu kama ilikuwa ni usiku umeme umepotea basi sitakuwa na budi la mimi kulala na kungoja stima mpaka ije.